Ningependa kuona jamii ikipiga hatua katika nyanja mbalimbali zinazogusa maisha ya kila mtu. Kwanza, maendeleo katika elimu ni msingi muhimu, kwani jamii yenye elimu bora hujenga kizazi chenye maarifa na uwezo wakutatua changamoto za sasa na zijazo. Pili, ningependa kuona huduma za afya zikiboreshwa ili kila mtu awe na nafasi ya kupata matibabu bila ubaguzi, jambo litakalosaidia kupunguza magonjwa na kuongeza ustawi wa wananchi. Vile vile, maendeleo katika mshikamano wa kijamii na usawa wa kijinsia ni muhimu kwa sababu jamii yenye mshikamano na usawa hujenga mazingira ya amani na ushirikiano. Hatimaye, ningependa kuona jamii ikikumbatia teknolojia na ubunifu ili vijana wapate fursa za ajira na kuchangia katika uchumi wa kidigitali. Kwa jumla, maendeleo haya yataleta jamii yenye matumaini, mshikamano na mstakabali bora wa vizazi vijavyo.

Ninapo kutana na makosa kazini, hatua ya kwanza huwa ni kuyakubali kwa uwazi bila kuyaficha. Kisha ninachunguza chanzo chakosa ili kuwelewa kilicho tokea na jinsi ya kukirekebisha haraka ili kuepuka madhara makubwa zaidi. Ninajifunza kutokana na kosa hilo kwa kuweka mikakati ya kuzuia kurudia, kama vile kuboresha mawasiliano, kuangalia kazi marambili au kutafuta ushauri kutoka kwa wenzangu. Kwangu mimi, makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na yanatoa nafasi ya kukua kitaaluma na binafsi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu michezo huwasaidia kujifunza na kukuza vipaji vyao. Ninapokuwa nao, huwa najitaidi kushiriki michezo ya kielimu na ya kufuraisha ili kuwasaidia kujenga ujasiri, ubunifu na mshikamano. Kwa mtazamo wangu, kucheza na watoto si burudani pekee bali pia ni njia ya kuwasaidia kuelewa dunia inayowazunguka na kujenga tabia njema. Pia, michezo huimarisha uhusiano wa karibu kati ya watoto na watu wazima na hivyo kuunda mazingira ya upendo na usalama.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kutathmini hatuwa zilizopo ili kubaini maeneo yenyechangamoto au pungufu. Baada ya hapo, hutafuta njia rahisi na bora zaidi za kufanya kazi, kama vile kutumia teknolojia, kupanga majukumu kwa ufanisi, au kuboresha mawasiliano kati yatimu. Pia, huweka kipaumbele katika kushirikiana na wenzangu kwa sababu mawazo ya pamoja mara nyingi huleta suluhisho bora. Hatima ye, nina hakikisha kuwa mabadiliko ya nayo wekwa yanafuatiliwa na kupimwa ili kuwana matokeo yake na kama kuna mapungufu, tunarekebisha kwa wakati. Kwanjia hii, michakato ya kazi hubadilika kuwa yenye ufanisi zaidi, yenye kupunguza makosa na kuongeza tija.

Wakati wajua kali napenda kutumia muda wangu kufanya shughuli zinazo niweka huru na kunipa furaha. Maranyingi hufurahia kutembelea hao kufanya mazoezi ya nje kama kukimbia au kuendesha baiskeli kwa sababu jua hutua nguvu na motisha. Pia napenda kushiriki michezo ya uwanjani na marafiki kwani ninjia nzuri ya kujenga mushikamano na kuboresha hafya. Wakati mwingine, huchagua kupumzika sehemu yenyekivuli ni kisoma kitabu au kusikiliza muziki ili kufurahia hali ya hewa bila kuchoka. Kwangu mimi, juakali ni nafasi ya kuunganisha kazi za afya, burudani na kupumzika.

Ndiyo, ninajitahidi kutoa sadaka na mchango pale inapowezekana kwa sababu naamini kusaidia wengine ni wajibu wa kila mmoja wetu. Ninapotoa mchango, si tu kwamba ninasaidia wenye uhitaji. Bali pia ninajenga mushikamano na jamii. Mara nyingi huchangia katika shughuli za kijamii, kama kusaidia watoto yatima, kusaidia kanisa au vikundi vya kijamii, na wakati mwingine kushiriki kampeni za kuchangia damu au mali. Kwangu mimi kutoa sadaka au mchango ni njia kuonyesha upendo mushikamano na kuleta matumaini kwa wale wanao itaji msaada.

Ninapenda hali ya hewa yenye jua la wastani na upepo mwanana kwa sababu hunipa nguvu na motisha ya kufanya shughuli mbalimbali za nje kama kutembea, michezo au ata kusafiri. Hali ya hewa ya aina hii hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha huku ikinipa nafasi ya kufurahia mandhari na mazingira yanayo nizunguka. Pia napenda mvua ya wastani kwa sababu huleta hewa safi na kuifanya mazingira ya kijani kuwa yenye kuvutia. Kwangu mimi, hali ya hewa nzuri ni ile inayochangia afya njema furaha na nafasi ya kushirikiana na wengine.

Hekima kubwa ambayo nimejifunza maishani ni kwamba kila changamoto huja ikiwa na somo la kujifunza. Nimegundua kuwa uvumilivu na bidii huleta matokeo mazuri. Hata pale ambapo mambo yanaonekana kuwa magumu. Pia nimejifunza kwamba kuheshimu na kushirikiana na wengine ni msingi wa mafanikio. Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanikisha kila kitu pekeyake. Hatimaye nimeelewa kuwa maisha ni safari yenye kupanda na kushuka na hekima ni kujua jinsi ya kukabiliana na hali zote kwa moyo wa matumaini na shukrani.

Nina hifadhi pesa kwa kueka bajeti ya kila mwezi na kuhakikisha natumia kwa mambo ya lazima kwanza. Kila ninapopata kipato, hutenga sehemu ya akiba kabla ya kutumia, ili kuhakikisha kuna usalama wa kifedha kwa siku zijazo. Pia hujaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na badala yake kuekeza katika mambo yenye faida ya muda mrefu, kama elimu au miradi midogo ya biashara. Kwa njia hii, ninajenga nidhamu ya kifedha au kuhakikisha nina akiba ya kutosha kwa dharura na mipango ya badae.

Kinacho nifurahisha sana nipale ninapo kuwa karibu na watu ninaowapenda na kushirikiana na wakatika shughuli za kijamii au kifamilia. Pia ninapata furaha kubwa ninapo fanikiwa kutimiza malengo yangu hata kama ni madogo kwa sababu hunipa motisha ya kuendelea kujaribu zaidi. Vile vile ninapenda kuona wengine wakifurahia au kufaidika kutokana na msaada wangu. Kwani hilo hunipa isia ya dhamani na mshikamano. Hatimaye furaha yangu hutokana na mambo madogo ya kila siku kama vile kusikiliza muziki kusoma vitabu au kufurahia mandari ya asili.

Ninapenda kula nje ya nyumbani katika maeneo yanye mazingira tulivu na chakula kizuri Mara nyingi huchagua migahawa au hoteli zinazo toa vyakula vya kienyeji kwa sababu hunikumbusha ladha ya nyumbani na hunipa nafasi ya kuunga mkono wapishi wa ndani Pia napenda kujaribu vyakula vya kimataifa ili kuongeza uzoefu na kujifunza tamaduni tofauti kupitia chakula Zaidi ya ladha ninadhamaini sehemu ambazo zinatoa huduma nzuri na nafasi ya kushirikiana na marafiki au familia Kwa sababu kula nje kwangu si chakula pekee bali pia ni tukio la kijamii na burudani.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine huanza kwa kuhakikisha mawasiliano mazuri na ya wazi ili kila mtu aelewe malengo na majukumu yake. Ninaheshimu mawazo na michango ya kila mshiriki kwa sababu na amini kila mtu anakitu chakipekeecha kuongeza dhamani. Pia hujaribu kushirikiana na kwanjia ya kusaidiana ambapo tunasaidiana kukabiliana na changamoto na kusherehekea mafanikio pamoja. Ninapendelea kueka mazingira ya mushikamano au kuhamasisha kila mmoja kutuwa mawazo yake bila hofu. Hatimaye, ninahakikisha tunafuata mpango wapamoja na kufuatilia maendeleo ili tufikie matokeo bora kwa timu nzima.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu. Kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani. Bluu hunikumbusha anga safi na bahari. Vitu ambavyo vinahusiana na uhuru na matumaini. Pia ni rangi inayohusiana na uaminifu na utulivu. Sifa ambazo napenda kuzihusisha na maisha yangu ya kila siku. Ninapokuwa nikizungukwa na rangi ya bluu. Hujisikia nikiwa na nguvu ya kufikiria kwa kina na kufanya kazi kwa utulivu.

Ninapo shughulikia kazi za dharula. Hatua ya kwanza hua ni kutulia na kutathmini hali ili kuelewa kipaumbele cha haraka. Kisha huweka mpangilia wa kazi wa kuzingatia umuhimu na muda uliopo na kuhakikisha mawasiliano ya wazi watimu ili kila mtu ajue jukumu yake. Nina jitahidi kutumia muda kwa ufanisi, kuzuia kupoteza raslimali na kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha kazi kwa haraka na usahihi. Baada ya kazi ya dharula kukamilika, huchukua muda wa kutathmini kilichotokea ili kujifunza na kuboresha maandalizi kwa siku zijazo. Kwa njia hii, ninahakikisha kazi za dharula zinashugulikiwa kwa utulivu, ufanisi na mshikamana.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna mawasiliano ya wazi na ya heshima kati ya wafanya kazi na viongozi. Ninapenda kuona mshikamano wa timu ambapo kila mtu anahisi kudhaminiwa na mchango wake unakubalika. Pia, mazingira yenye uwazi na ya usawa huongeza motisha kwa sababu kila mfanya kazi ana nafasi ya kukua na kuongeza uwezo wake bila kubaguliwa. Vile vile, kazi uwa na mvuto zaidi pale ambapo kuna usalama, vifaa vya kutosha na uongozi unao hamasisha badala ya kuogofya. Hatimaye, mazingira bora ya kazi ni yale yanayochangia furaha, ubunifu na tija ya pamaja.

Ninapendelea kitanda kizuri chenye ubora na faraja kwa sababu hunisaidia kupata usingizi mzuri na kupumzika vizuri baada ya shuguli za siku Kitanda kizuri huunga mkono mwili kwa usahihi na kupunguza uchovu jambo ambalo huongeza afya na ufanisi wa kazi Hata hivyo napenda kitanda kisicho kuwa laini kupita kiasi ili kiwe na uimara wa kutosha kusaidia mgongo na kuhakikisha usingizi wa afya.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya mawasiliano na kupata taarifa mpya. Nitajitahidi kutumia kwa njia yenye manufaa kama kujifunza mambo mapya, kushirikiana na marafiki na kufuatilia habari muhimu. Pia huangalia jinsi ya kutumia mitandao hiyo kwa wajibikaji kwa kuepuka taarifa zisizo sahihi na kuwakikisha ninaheshimu wengine. Kwangu mimi, mitandao ya kijamii ni chombo cha mawasiliano na elimu, lakini ni muhimu kuitumia kwa nidhamu na busara.

Nilipo kua utotoni nilipenda sana kucheza michezo ya inje kama kukimbia, kurusha mpira na michezo ya kijirani. Kwa sababu iliniwezesha kushirikiana na marafiki na kujifunza mshikamano. Pia nilifurahia kusoma vitabu vya hadithi na kuchora, kwani vilinisaidia kukuza ubunifu na kufikiria kwa mapana. Shugli hizi zilinijenga katika kujifunza kushirikiana na wengine kwa ubunifu na kutathmini muda wa furaha.

Utaratibu wangu wa jioni huanza kwa kumaliza majukumu ya siku na kuhakikisha mambo muhimu yamekamilika. Baada ya hapo, napenda kutumia muda wa kupumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kuzungumza na familia. Pia hujitahidi kuandaa kesho kwa kupanga ratiba na kujiandaa mapema ili kuepuka msongamano wa mawazo usiku. Kabla ya kulala, napenda kufanya mazoezi madogo ya kutuliza akili kama kutafakari au maombi. Ili kuhakikisha usingizi wangu unakuwa wa utulivu na wenye afya.

Sherehe ninayo ipenda zaidi ni sherehe za kifamilia kama harusi au siku ya kuzaliwa kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa karibu na ndugu na marafiki. Ninapenda sherehe ambazo zinajumuisha muziki, chakula kizuri au michezo ya kijamii. Kwani huleta mshikamano na furaha ya pamoja. Pia napenda sherehe za kidini kwa sababu hunikumbusha dhamani ya imani na mshikamano wakiroho. Kwangu mimi, sherehe nzuri ni ile inayo jenga kumbukumbu za kudumu na kuimarisha uhusiano kati ya watu.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa ni wakati wa furaha na shukurani. Mara nyingi huanza kwa kushukuru kwa zawadi ya maisha na kisha kutumia muda na familia na marafiki. Napenda sherehe ndogo zenye chakula kizuri, muziki na mazungumuzo ya furaha. Wakati mwingine huandaa mkusanyiko mdogo nyumbani au kwenda kula nje ili kusherehekea kwa pamoja. Pia napenda kutumia siku hiyo kutafakari malengo yangu na kujipanga kwa mwaka mpya wa maisha. Kwangu mimi, siku ya kuzaliwa si tusherehe, bali ni nafasi ya kushukuru, kushirikiana na kuanza upya kwa matumaini.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile inayo changanya hadithi yenye msisimuko na ujumbe wa maisha. Ninapenda filamu hambazo zinanifundisha maadili, zinaniburudisha na kunifanya nitafakari kuhusu changamoto za maisha. Filamu nzuri kwangu si tu burudani. Bali ni darasa linalo nisaidia kuana dunia kwa mtazamo mpana na kunihamasisha kuwa na matumaini na ujasiri. Ninapo itazama hujiskia nikiwa sehemu ya hadithi na hunipa kumbukumbu nzuri za kushirikiana na familia au marafiki.

Asubuhi yangu huanza kwa kuamka mapema na kushukuru kwa siku mpya. Baada ya hapo, hufanya mazoezi madogo au kutembea ili kuamsha mwili na akili. Kisha hujitayarisha kwa siku kwa kula kifungua kinywa chenye afya na kupanga ratiba ya majukumu yangu. Napenda pia kutumia dakika chache kusoma au kutafakari ili kuanza siku kwa utulivu na umakini. Utaratibu huu unisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, mpangilio na mtazamo chanya.

Iwapo ningepata nafasi ya kurudi ujana, ningeliona kama fursa ya kipekee ya kujifunza na kujitambua upya. Ujana ni kipindi ambacho mtu huwa na nguvu nyingi, hari ya kujaribu mambo mapya, na ndoto kubwa za maisha. Ningetumia muda huo kukwekeza zaidi katika elimu, kujenga uhusiano mzuri na watu, na kuendeleza vipaji ambavyo huenda nilipuliza awali. Hata hivyo, naamini kila hatua ya maisha ina thamani yake. Utu uzima huja na hekima, uvumilivu na uwezo wa kufanya maamuzi bora kutokana na uzoefu Kwa hivyo, kurudi ujana kungekuwa ni zawadi lakini pia napenda kuishi kwa kutazama mbele na kutumia yale niliyopitia kama ngazi ya kunisaidia sasa na baadae.

Teknolojia ya sauti imekuwa nyenzo muhimu katika maisha ya kila siku. Kupitia simu janja na kompyuta, watu wanaweza kuzungumuza moja kwa moja na programu au wasaidizi wakidijitali bila kuandika. Hii hufurahisha mawasiliano, huokoa muda na hutoa urahisi kwa wale ambao wanapendelea kutumia sauti badala ya maandishi. Kwa mfano, mtu anaweza kuuliza hali ya hewa, kutafuta habari mtandaoni, au kuandika ujumbe kwa kutumia amri za sauti pekee. Zaidi ya hayo, teknolojia hii inasaidia watu wenye ulemavu wa kuona au wale ambao hawawezi kutumia mikono yao kwa urahisi. Hivyo basi, sauti imekua daraja la kuunganisha binadamu na teknolojia kwa njia ya asili na ya haraka.

Katika mwaka 2025, ulimwengu wa mpira wa kikapu uliendelea kushuhudia ma star wakubwa wakionyesha uwezo wao wakipekee. Miongoni mwao Victor Wembanyama wa San Antonio Spurs, ambaye ameonekana kama nyota chipukizi mwenye kipaji cha kipekee na urefu unao msaidia kuongoza mchezo. Vilevile, wachezaji wenye uzoefu mkubwa kama Lebron James wa Los Angeles Lakers na Stephen Curry wa Golden State Warriors waliendelea kuthibitisha nafasi yao kama mastar wakudumu wa NBA. Hii inaonyesha kwamba katika mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano, mpira wa kikapu umeendelea kuwa mchezo unaovutia mamilioni ya mashabiki duniani huku kila mchezaji bora akichangia kwa namna yake katika historia ya mchezo huu.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini nilile linalonipa nafasi ya kushirikiana na wenzangu na kutumia ubunifu kutatua changamoto. Ninapenda majukumu yanayohusisha kupanga mikakati, kuchambua taarifa na kutoa suluhisho linaloleta matokeo halisi. Kwa mfano, ninapopewa jukumu la kuratibu mradi au kuongoza timu ndogo, huwa na hamasa kubwa kwa sababu naweza kutumia ujuzi wangu wa mawasiliano na uongozi. Zaidi ya hayo, napenda majukumu yanayohusisha kujifunza mambo mapya kila mara, kwani naamini kazi bora ni ile inayokuwa sambamba na maendeleo ya mtu binafsi.

Katika ulimwengu wa teknolojia ya simu, mifumo mikuu inayo tumika ni Android na iOS. Mimi napendelea zaidi mfumo wa Android kwa sababu unatoa na fasi kubwa ya ubinafishaji na unapatikana kwenye simu za bait of out. Hivyo unawafikia watu wengi. Kupitia Android, mtumiaji anawaza kubadilisha mpangilia wa simu yake kulingana na maitaji binafsi. Kuwanzia programu, mandhari hadi huduma mbalimbali. Hata hivyo, siwezi kupuuza faida za iOS. Hasa katika usalama na urahisi wa matumizi. Ambapo Apple imejijengea sifa ya kutua huduma thibiti na salama. Kwa ujumla, mfumo ninaopenda ni ule unaweza kunipa uraisi wakazi, unafikika kwa garama na fuu, na unatua uhuru wa kujifunza na kujaribu mambo mapia.

Ninaposhughulikia muda wa mwisho kazini, huwa naanza kwa kupanga ratiba ya kugawanya kazi katika hatuwa ndogondogo ili kuhakikisha kila kipengele kinakamilika kwa wakati. Napenda kutumia zana za kupanga muda kama kalenda na orotha za kazi ili kufuatilia maendeleo. Pia huweka kipaumbele kwa majukumu muhimu na yale yenye athari kubwa kama mradi. Ikiwa muda ni mfupi, hujitahidi kuwasiliana mapema na timu yangu ili kushirikiana na kuhakikisha tunakamilisha kazi kwa ufanisi Zaidi ya yote, ninajitahidi kuepuka kusubiri hadi dakika za mwisho kwa kufanya maandalizi mapema Jambo linalonisaidia kukabiliana na shinikizo za kutoa matokeo bora.

Katika taaluma yangu nimepata mafanikio kadhaa ambayo ya menisaidia kukua binafsi na pia kuleta matokeo chanya kwa shirika ninalo lifanya kazi. Moja ya mafanikio makubwa ni kuongoza muradi ulio lenga kuboresha huduma kwa wateja, ambapo tulipunguza muda wa kusubiri kwa wateja na kuongeza kiwango cha kuridhika kwao kwa kiasi kikubwa. Haitha, nimefanikiwa kushirikiana na timu kwa karibu na kuanzisha mbinu mpya za mawasiliano ambazo ziliongeza ufanisi wa kazi na kupunguza makosa. Mafanikio haya ya menijengea uzuri wa uongozi, kupanga mikakati na kufanya kazi kwa kushirikiana. Jambo hambalo limekua msingi wa mafanikio yangu ya kikazi na kunisaidia kufanikisha malengo ya kampuni.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini zaidi kazini ni uwezo wangu wa kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na kuleta mshikamano wa timu. Nimeweza kushirikiana kwa karibu na wafanyakazi wenzangu, jambo lililosaidia kuongeza ufanisi na kupunguza migongano kazini. Pia ninajivunia nidhamu na uwajibikaji wangu. Kwani mara nyingi nimekuwa nikikamilisha majukumu kwa wakati ubora unahitajika. Aidha, nimefanikiwa kukuza ujuzi wangu binafsi kupitia mafunzo na kujifunza kwa vitendo. Jambo ambalo limeongeza mchango wangu kwa shirika. Mafanikio haya ya kibinafsi yamenijengea imani, ujasiri na hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa matokeo bora.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu naamini kila kitu kipya ni fursa ya kujifunza na kupata uzoefu tofauti. Kuanza vyakula vya tamaduni mbalimbali hunisaidia kuelewa mitazamo ya watu na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Pia, kujaribu vyakula vipya kunanifundisha uvumilivu na kubadilika, sifa ambazo ni muhimu pia kazini. Kama ambavyo mtu anapojaribu ladha mpya, vivyo hivyo kazini napenda kujaribu mbinu mpya na kukabiliana na changamoto kwa mtazamo chanya.

Mimi napenda vyakula vyote viwili, wali na ugali. Kwa sababu vyote vinanafasi muhimu katika utamaduni wetu. Wali hunivutia kwa latha yake na uraisi wakuanda katika hafla mbalimbali. Hasa unapo pikwa kwa viungo vya kipekee. Ugali nao ni chakula cha asili kinachotoa nguvu na kushibisha na mara nyingi uambatana vizuri na mboga au nyama. Kwa hivyo, napenda kula vyote kulingana na mazingira na aina ya mlo kwani vyote vinanipalishe na latha tofauti.

Michezo ni nayo penda kutazama zaidi ni mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Mpira wa miguu hunivutia kwa sababu ni mchezo unaoleta watu pamoja, ususan wakati wa mashindano makubwa kama kombe la dunia au ligi za dunia. Ambapo, mshikamano na furaha ya mashabiki uonekana wazi. Mpira wa kikapu nao ni mchezo wenye kasi na mbinu nyingi na hunifundisha umuhimu wa ushirikiano watimu na maamuzi ya haraka. Mara kwa mara pia napenda kufuatilia riyadha na tenisi kwa sababu michezo hii unihamasisha kuhusu ni thamu, binafsi na juhudi za mtu mmoja kufanikisha malengo yake. Kwa ujumla, michezo ninayo penda kutazama hunipa burudani, hunifundisha madili ya mshikamano na uvumilivu na unisaidia kujifunza thamani ya kazi ya pamoja.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na kuungana na mazingira ya asili. Kutembea msituni hunipa nafasi ya kufurahia hewa safi, kusikiliza sauti za ndege na kuona manthari ya kijani ambayo hutoa utulivu wakiakili. Pia ni fursa ya kufanya mazoezi ya mwili bila shinikizo, huku nikijifunza zaidi kuhusu mimmea na wanyama waliopo. Zaidi ya yote, kutembea msituni hunifundisha uvumilivu na kunipa muda wa kutafakari, jambo ambalo hunisaidia kuwa na uwiano kwa kazi na maisha binafsi.

Utaratibu wangu kuhusu kahawa na chai hutegemea muda na mazingira. Asubuhi mara nyingi napenda kunywa kahawa kwa sababu hunipa nguvu na kuniamsha ili kuanza siku kwa ari. Kahawa hunisaidia kuzingatia kazi na kuongeza umakini. Hata hivyo, mchana au jioni napendelea zaidi chai. Hasa chai ya rangi au ya tangawizi. Kwa sababu hunipa utulivu na hufaa zaidi wakati wa mapumziko. Chai pia ni kinywaji kinachohusiana na mazungumuzo ya kijamii. Hivyo hunifanya nijisikie karibu na watu wengine. Kwa hivyo, utaratibu wangu ni kutumia kahawa kama chanzo cha nguvu na umakini na chai kama chanzo cha utulivu na mshikamano wa kijamii.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya vidole kwa sababu hunikumbusha utoto na hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine kwa njia rahisi na ya kufurahisha. Michezo hii mara nyingi hutumia ubunifu na ufundisha umakini, uratibu wa mikono na akili. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa ni michezo ya vidole haina mashindano makubwa bali inaleta vichoko na mushikamano. Kwa hivyo, napenda michezo hii kwa sababu ni burudani rahisi inayo weza kucheza popote na wakati wawote.

Napendelea kuvaa viatu vya michezo kwa sababu vinanipa urahisi na faraja kazini na nje ya kazi. Viatu hivi vinafaa kwa kutembea umbali mrefu na pia vinaendana na mavazi ya kila siku. Hata hivyo, katika hafla rasmi napendelea kuvaa viatu vya ngozi vya kiofisi kwa sababu vinaonyesha heshima na hadhi ya kitaalamu. Kwa ujumla, napendelea viatu vinavyotoa faraja, vinaendana na mazingira yaliyokuwamo na vinanisaidia kujiamini katika shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa nafasi ya kutumia muda wangu kwa ufanisi na kuzingatia majukumu bila usumbufu mwingi. Kufanya kazi nyumbani hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri, kuokaa muda wa safari na kuongeza umakini katika kazi. Pia inanipa uwiano bora kati ya maisha binafsi na kazi. Kwani ninaweza kutenga muda wa familia na mapumziko bila kupoteza tija. Hata hivyo, ninatambua umuhimu wa kushirikiana na timu ana kwa ana. Hivyo napenda pia kuwa na uwiano kati ya kazi ya nyumbani na ofisiini.

Katika ulimwengu wakidigitali, vitisho vya mtandao vimekua changamoto kubwa kwa watu binafsi na mashirika. Ili kujilinda, ninazingatia hatua kathaa muhimu. Kwanza, natumia nywila himara na tofauti kwa akundi zangu ili kupunguza hatari ya kudukuliwa. Pili, ninahakikisha programu na vifaa vyangu vinasasishwa mara kwa mara. Kwani msasisho huondoa udhaifu unaoweza kutumiwa na wahalifu wa mtandao. Aitha, ninatumia uthibiditaji wa hatuwa mbili ili kuongeza usalama wa akunti zangu. Ninajiepusha pia na kubofia viungo au kufungua barua pepe zi sizo za uakika. Kwa mara nyingi hutumika katika mashambulizi ya phishing, zaidi ya hayo, ninatumia antivirus na firewall ili kugundua na kuzuia programu usidi. Hatuwa hizi zote unisaidia kupunguza hatari na kuhakikisha taarifa zangu binafsi na zakikazi zinalindo.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha ujumbe unafika kwa uwazi, kwa wakati, na kwa njia inayoheshimu kila mshiriki. Ninajitahidi kutumia lugha rahisi na isiyo na utata ili kuepuka mkanganyiko. Pia napenda kusikiliza kwa makini kwa sababu mawasiliano mazuri siyotu kutuma ujumbe bali pia kupokea na kuelewa maoni ya wengine. Nina hakikisha taarifa muhimu zinasirikishwa kwa wakati ili timu iwe na muelekeo mmoja na kuepuka kuchelewesha kazi aidha, ninathamini mawasiliano ya heshima na ya kujenga Kwani yanasaidia kuimarisha mshikamano wa timu na kuleta matokeo bora.

Michezo ninayo penda kucheza zaidi ni mpira wa miguu na mpira wa kikapu kwa sababu hunipa nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili na kushirikiana na wenzangu. Kupitia mpira wa miguu, ninajifunza mushikamano wa timu na uvumilivu, uku mpira wa kikapu ukinifundisha maamuzi ya haraka na uratibu wa mwili. Mara kwa mara pia napenda michezo ya ndani kama tenisi ya meza na chess kwa sababu hunihamasisha kutumia akili na mbinu za kimkakati. Kwa ujumla, michezo ninayoipenda kucheza hunipa afya bora, burudani na hunisaidia kujenga uhusiano muzuri na watu wengine.

Napendelea kutumia upepo wa feni kwa sababu hunipa hewa safi kwa gharama nafuu na bila kutumia umeme mwingi. Feni pia hutoa mzunguko wa hewa unaosaidia kupunguza joto bila kufanya chumba kuwa baridi kupita kiasi. Hata hivyo, katika mazingira ya yenye joto kali au unyevu unyevu, napendelea kutumia AC kwa sababu inatoa baridi dhabiti na usaidia kuthibiti unyevu wa hewa. Kwa ujumla, napenda kutumia njia inayo faa kulingana na hali ya hewa na mazingira, hili kuhakikisha faraja na ufanisi wa kazi.

Ninapokuwa na mkutano, maandalizi yangu huanza kwa kupitia agenda ili kuelewa mada zitakazo jadiliwa na malengo ya mkutano. Kisha hukusanya taarifa muhimu na nyaraka zinazo hitajika ili kuwakikisha nina mchango wa maana. Napanga maswali hau oja ambazo ningependa kuwasilisha, na pia hujiandaa kusikiliza na kujibu maoni ya wengine kwa uwazi. Aitha, nina hakikisha vifaa vya kiteknolojia kama kompyuta na mtandao vinafanya kazi vizuri ili kuepuka usumbufu. Hatua hizi unisaidia kuingia kwenye mkutano nikiwa na ujasiri, umakini na uwezo wakushirikiana kwa ufanisi.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kupanga malengo madogo yanayoweza kufanikishwa ndani ya siku. Kwa mfano, kuanza kwa kutimiza kazi tatu muhimu kabla ya jioni ili kuongeza tija na kuondoa msongo wa mawazo. Aidha, napanga kutumia muda mfupi kujifunza kitu kipya kinachohusiana na taaluma yangu. Ili kuongeza maarifa na kujiendeleza. Pia ninataka kutenga muda wa mawasiliano na wenzangu kazini au nyumbani kwa sababu mshikamano wa kijamii ni muhimu kwa mafanikio na ustawi. Kwa hivyo, wazo langu kuu la leo ni kuunganisha kazi kujifunza na mshikamano wa kijamii ili siku iwe ya maana na matokeo chanya.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni hisabati kwa sababu lilinifundisha nidhamu ya kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo kwa hatua sahihi. Kupitia hisabati nilijifunza uvumilivu na umakini kwani kila tatizo linahitaji mbinu ya kipekee na suluhisho sahihi. Aitha, somo hili lilinisaidia kukuza uwezo wa kuchambua tarifa za kufanya maamuzi ya raka ujuzi ambao nimekua nikitumia hata inje ya darasa. Nilipenda pia changamoto zake kwani kila mafanikio ya kutatua swali ngumu lilinipa motisha na kujiamini zaidi Kwa hivyo, hisabati kwangu haikuwa tusomo la darasani Bali pia chombo cha kunijenga katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, ninaamini naweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu ni nafasi ya kujipa mapumziko na kuungana zaidi na mazingira ya asili na watu waliokaribu. Bila simu out computer, ningetumia muda huo kusoma kitabu, kufanya mazoezi au kushiriki mazungumzo ya ana kwa ana na familia na marafiki. Pia ni fursa ya kutafakari na kupanga malengo bila usumbufu wa taarifa nyingi zinazotoka mitandaoni. Ingawa teknolojia ni muhimu kwa kazi na mawasiliano ya siku kupumzika nayo kwa muda mfupi kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha uwiano wa maisha.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongeza mvuto na kuonyesha mtindo wakibinafsi. Vipuli ni sehemu ndogo ya mapambo, lakini vinaweza kubadilisha muonekano mzima na kutuoa taswira ya heshima au ubunifu kulingana na aina ya vipuli vilivyo valiwa. Napenda vipuli vinavyo kuwa rahisi na vya kitaalamu, ninapokuwa kazini, kwa sababu vinaendana na mazingira ya kikazi bila kupoteza hadhi. Hata hivyo, katika hafla ya kijamii, napendelea vipuli vya kipekee vinavyo onesha ubunifu na hulka yangu binafsi. Kwa hivyo, kuvaa vipuli kwangu siyo mapambo tu bali pia ni njia ya kujieleza na kujiamini.

Ninaishi katika mji wenye mazingira tulivu na yenye urahisi wakupata huduma muhimu. Mahali ninapoishi kuna miundombinu ya msingi kama shule, hospitali na maduka ambayo hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi. Pia kuna usalama wa kutosha na mshikamano wa kijamii. Kwani majirani hushirikiana na kusaidiana. Mazingira ya asili kama bustani na maeneo ya kijani hutoa nafasi ya kupumzika na kufanya mazoezi. Ninapenda mahali ninapoishi kwa sababu inanipa uhuwiano kati ya kazi na maisha ya kijamii na hunisaidia kuishi kwa amani na furaha.

Ninapohusika katika kutoa wasilisho najihisi nikiwa na mchanganyiko wa msisimko na uwajibikaji. Kwa upande mmoja, wasilisho hunipa nafasi ya kuonyesha ujuzi na mawazo yangu kwa uwazi, jambo linalonipa kujiamini na furaha. Kwa upande mwingine, najua ni jukumu kubwa kwa sababu linahitaji maandalizi ya kina na uwezo wa kuwasilisha kwa njia inayowavutia wasikilizaji. Kwa kawaida, ninajiandaa mapema kwa kusoma muda, kupanga hoja zangu za mpangilio na kufanya mazoezi ya kuzungumza ili kupunguza hofu. Hivyo basi, najihisi nikiwa na hamasa na utulivu, nikijua kwamba maandalizi mazuri ndio msingi wa mwasilisho lenye mafanikio.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na mahitaji na maendeleo ya kiteknolojia. Kwa kawaida, napenda kuhakikisha kuwa programu na mifumo ya uendeshaji inasasishwa kila inapo patikana masasisho mapya, ili kulinda usalama na kuongeza ufanisi wa kazi. Kuhusu vifaa vikubwa kama simu au kompyuta, huwa nafikiria kusasisha baada ya mda wa miaka kadhaa. Hasa pale ambapo utendaji wake unashuka au kiteknolojia mpya inahitaji kwa kazi zangu. Kwa mtazamo wangu, kusasisha vifaa mara kwa mara ni muhimu kwa sababu kuna hakikisha usalama wa taarifa, huongeza tija na husaidia kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia.

Napenda zaidi mikutano yenye muundo wazi na malengo yaliyobainishwa mapema. Mikutano ya aina hii hunisaidia kuelewa kinachotarajiwa na jinsi ninavyoweza kuchangia kwa ufanisi. Ninathamini mikutano ya kikazi inayolenga kutatua matatizo au kufanya maamuzi kwa sababu inahakikisha muda unatumika vizuri na matokeo yanapatikana. Pia napendelea mikutano ya ushirikiano ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kutoa maoni kwa kuimarisha mshikamano wa timu na huleta mawazo mapya. Kwa ujumla, mikutano ninayoipenda ni ile yenye uwazi, mshirikiano na inaleta matokeo ya vitendo.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu inanipa urahisi na uwakika wa kufika mahali ninapo kusudia bila kupotea. GPS hunisaidia kupata njia fupi na salama na pia hutoa taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ya barabara na muda wa kufika. Hata hivyo, ninathamini pia matumizi ya ramani za karatasi kwa sababu zinatoa picha kubwa ya eneo na hunisaidia kujifunza zaidi kuhusu geografia ya sehemu ninayo safiri. Kwa mtazamo wangu, GPS ni chombo cha kisasa kinacho rahisisha safari, lakini ramani za kawaida hubaki kuwa muhimu kwa uwelewa mpana na kama badala pale teknolojia inaposhindwa.

Ujuzi ninaoa hitaji kuimarisha zaidi ni ule wa mawasiliano ya uma na uwasilishaji. Ingawa ninauwezo wakuandaa hoja na taarifa kwa ufasaha, najuwa bado kuna nafasi ya kuboresha jinsi ninavyo wasilisha mawazo yangu mbele ya hadhira kubwa kwa ujasiri na mvuto. Pia ninahitaji kuimarisha ujuzi wa kiteknolojia hasaa katika programu mpya zinazotumika kazini, ili niweze kuendana na mabadiliko ya kidijitali na kuongeza ufanisi wa kazi. Aidha, napenda kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda. Kwa sababu, hupanga na kutelekeza majukumu kwa mpangilio bora kunasaidia kufanikisha malengo kwa haraka. Kwa mtazamo wangu, kuendelea kuimarisha ujuzi huu kutaniwezesha kuwa na mchango mkubwa zaidi katika kazi na jamii.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha maisha yenye mchango chanya kwa jamii na kukuza ujuzi wangu binafsi. Natamani kuwa mtu ambaye anatumia maarifa na uwezo wake kuleta suluhisho kwa changamoto zinazowakabili watu hasa katika nyanja za elimu na teknolojia. Ndoto hii inahamasisha kila siku kujifunza zaidi, kushirikiana na wengine na kutafuta njia za kuboresha maisha ya watu kwa vitendo vidogo vinavyoleta mabadiliko makubwa. Kwa mtazamo wangu, ndoto kubwa si tu kuhusu mafanikio binafsi, bali ni kuhusu kuwacha alama ya kudumu inayowasaidia wengine na kuendeleza maendeleo ya kijamii.

Masomo yangu yamenisaidia kujijengea msingi imara ya maarifa na ujuzi ninaoutumia katika kazi zangu za kila siku. Nilijikita zaidi katika masomo ya isabati na kemia ambayo yalinifundisha nidhamu ya kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo kwa njia ya ubunifu. Kupitia masomo haya nilijifunza pia umuhimu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na kushirikiana mawazo na wenzangu. Katika kazi ninatumia maarifa haya kuendeleza miradi kutoa suluhisho kwa changamoto na kuhakikisha matokeo bora. Kwa mtazamo wangu, masomo na kazi vimekua safari inayoniwezesha kukua binafsi na kitaalama. Na kunipa nafasi ya kuchangia kwa ufanisi katika jamii.

Kitu ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni utamaduni wa ushirikiano na mshikamano watimu. Shirika linaweka kipaumbele katika mawasiliano ya wazi na kushirikiana mawazo. Jambo linalofanya kila mfanyakazi ajisikie sehemu ya mafanikio ya pamoja. Ninathamini pia jinsi sirika linavyoweza katika maendeleo ya wafanyikazi kupitia mafunzo na nafasi ya kujifunza. Kwani hii unisaidia kukua kitaaluma na binafsi. Aidha, shirika linamaono na malengo yaliyo wazi ambayo hunipa mwelekeo na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa mtazamo wangu, mazingira haya ya kazi yanayojali watu na yanayolenga matokeo ndio yanayofanya shirika langu kuwa mahali pazuri pakufanyia kazi.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mchanganyiko wa ujuzi wakiufundi au ule wakijamii. Kwanza, stadi ya mawasiliano ni ya msingi kwa sababu inaniwezesha kueleza mawazo kwa uwazi na kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi. Pili, stadi ya usimamizi wa muda ni muhimu ili kuakikisha majukumu yanakamilika kwa mpangilio na kwa wakati. Aidha, stadi ya kutatua matatizo na kufikiri kwa ubunifu unisaidia kukabiliana na changamoto na kuleta suluhisho jipya. Pia ninahitaji stadi ya kujifunza kwa haraka. Hasa kutokana na mabadiliko ya teknolojia na mazingira ya kazi kwa mtazamo wangu, stadi hizi zinapo unganishwa huunda msingi thabiti wa kufanikisha kazi na kuongeza mchango wangu katika shirika.

Ili kuhakikisha ninakamilisha kazi kwa wakati, napenda kuanza kwa kupanga ratiba na kuweka vipaombele kulingana na umuhimu wa kila jukumu. Kila asubuhi huorodhesha kazi ninazozihitaji kufanya na kugawa muda wa kutosha kwa kila moja. Pia hutumia mbinu za usimamizi wa muda kama kugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili ziwe rahisi kushughulika. Ninahakikisha pia kuepuka usumbufu kwa kuzima taarifa zisizo muhimu na kuji. Kita kikamilifu katika kazi ilio mbele yangu. Aidha, ninajitahidi kuwasiliana mapema na wenzangu iwapo kuna changamoto ili kupata msaada na kuepuka kuchelewa. Kwa mtazamo wangu, nidhamu na mpangilio mzuri ndio msingi na kukamilisha kazi kwa wakati na ubora wake.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni mada inayohusiana moja kwa moja na maisha ya kila siku ya wanainchi. Kupitia mijadala ya kisiasa, mtu hupata nafasi ya kuelewa sera, maamuzi ya serikali na mwelekeo wa maendeleo ya taifa. Ninathamini mazungumzo ya kisiasa yanayojikita kwenye hoja na siyo majibizano. Kwani huimarisha uwelewa na kushirikisha mawazo tofauti. Pia, siasa ni njia ya kujifunza kuhusu haki za kiraia na wajibu wa kila mmoja katika jamii. Kwa mtazamo wangu, kujadili siasa ni muhimu kwa sababu kunanisaidia kujenga uwazi, uwajibikaji na mshikamano wa kijamii.

Leo hali ya hewa imekua ya mchanganyiko. Ikianza kwa jua kiasi asubui na badae mawingu kuongezeka. Mchana hali joto imepanda na kufanya mazingira kuwa ya joto. Lakini jioni kumekua na uwezekano wa mvua za radi katika maeneo kadhaa. Usiku unatarajiwa kuwa na baridi kiasi huku hali joto ikishuka. Hali hiyo ya hewa inatoa taswira ya siku yenye mabadiliko ya kawaida ya musimu ambapo jua na mvua vinabadilisha na nafase. Kwa hivyo, ni vyema watu kubeba miavuli au koti la mvua wanapokuwa na shughuli za jioni na pia kujiandaa na baridi ya usiku.

Ndiyo, nimewahi kushiriki katika shughuli za kilimo. Hasa kwa kiwango cha familia na jamii. Nilipata nafasi ya kujifunza jinsi ya kuandaa shamba, kupanda mbegu na kutunza mimea hadi kuvuna. Shughuli hizi zilinifundisha uvumilivu nidhamu au umuhimu wa kupanga kazi kwa hatua. Pia nilijifunza kwamba kilimo si tu chanzo cha chakula. Bali pia ni njia kuhimarisha mshikamano wa kijamii na kuheshimu mazingira. Kwa mtazamo wangu, uzoefu wa kulima umekuwa somo la maisha linalonifundisha dhamani ya kazi ya mikono na uvumilivu katika kufanikisha malengo.

Nimewahi kujaribu chakula cha kijapani, hususan sushi, na kilinivutia kwa ladha yake ya kipekee na uwasilishaji wake wakisanaa. Sushi ilinifundisha kwamba chakula si tu lishe, bali pia ni utamaduni na sanaa ya kuonyesha ubunifu. Aidha, nimejaribu pia chakula cha kihindi kama biriani ambacho kina viungo vindi vinavyo toa harufu na ladha ya kuvutia. Kupitia vyakula hivi vya kigeni nilijifunza kudhamini utofauti wa tamaduni na jinsi chakula kinavyo weza kuunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kwa mtazamo wangu, kujaribu vyakula vya kigeni ni njia ya kusafiri ki utamaduni bila kuondoka mezani.

Ndiyo, ninapiga kura kwa sababu naamini ni wajibu wa kiraia na njia ya kushiriki katika maamuzi ya taifa. Kupiga kura hunipa nafasi ya kuchagua viongozi na sera zinazoweza kuathiri maisha yangu na ya jamii kwa ujumla. Ni kitendo kinachoonyesha uwajibikaji na heshima kwa kidemokrasia. Kwani kila kura ina thamani katika kuunda mustakabali wa inji. Haidha, kupiga kura ni njia ya kutoa sauti yangu na kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia kwa amani na uwazi. Kwa mtazamo wangu, kushiriki katika uchaguzi ni jukumu la kila rahia anayejali maendeleo ya taifa lake.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale yanayohusiana na uongozi na usimamizi wa miradi. Mafunzo ya aina hii yatanisaidia kuboresha uwezo wa kupanga, kuratibu na kufanikisha malengo ya timu kwa ufanisi zaidi. Pia ningependa kupata mafunzo ya kiteknolojia. Hasa katika programu na mifumo mipya inayotumika kazini. Ili niweze kuendana na mabadiliko ya kidigitali na kuongeza tija. Aidha, mafunzo ya mawasiliano ya kitaalamu na uwasilishaji wa hoja mbele ya athira kuwa kubwa yangenisaidia kuimarisha ujasiri na mvuto wa mawasiliano yangu. Kwa mtazamo wangu, mafunzo haya yatanisaidia kukua kitaaluma na kuongeza mchango wangu katika shirika.

Ndiyo, ninavaa miwani hasa ninapo itaji kulinda macho yangu au kuboresha uwezo wakuona. Miwani imenisaidia sana kupunguza uchovu wa macho ninapo fanya kazi kwa muda murefu mbele ya kompyuta na pia kunisaidia kuona kwa uwazi zaidi katika mazingira yenye mwanga hafifu. Aitha, ninapenda miwani ya jua kwa sababu inalinda macho thidi ya miyale ya jua na kuongeza faraja wakati wakusafiri au kufanya shuguli za inje. Kwa mtazamo wangu, kuvaa miwani si tu suwala la afya ya macho, bali pia nisehemu ya mtindo wa maisha na ujasiri wa binafsi.